Katika mtaa wetu, maandalizi huanza kwa kuunda kamati na mikutano ya kuchangia harambee. Tunakodi viti, thurubai na muziki wa kishindo. Siku ikifika akina mama wanapika vyakula vya kila aina wakati vijana wakipamba uwanja kumlaza shujaa wetu aliye hitimu vizuri.

Nekitoka kuenda sokoni, ninabeba mifuko yangu ya kitambaa badala ya kuchukua mifuko ya plastiki. Pia ninatumia chupa ya maji ya chuma, ninayoweza kuisafisha na kuitumia tena. Na ninakataa kutumia mianzi za plastiki. Hii inanisaidia sana kupunguza taka kwenye udongo na kulinda mazingira yetu.

Eneo langu lina badilika sana wakati wa kiangazi, miti hupukutisha majani na udongo unakauka kabisa. Hata hivyo, mvua za masika zinapo ingia kila mahali panakua kijani kibichi, tena. Mabonde yanajaa maji na upepo wa baridi unachukua nafasi ya joto kali. Ukileta uhai na mazingira mapya yanayo vutia.

Mchana kutwa, mimi hunywa maji mengi safi ili kueka mwili wangu ukiwa na nguvu na afya njema. Wakati mwingine, nikihitaji uchangamfu zaidi, mimi hufurahia kunywa kikombe cha chai ya maziwa yenye viungo au juisi fresh ya matunda kama embe na chungwa ili kuburudisha koo.

Ninajikinga na jua kali kwa kunywa maji mengi kila siku ili kuzuia upungufu wa maji mwilini. Ninapofanya kazi kwenye jua ninavaa kofia au kutumia mwavuli. Pia, inajiepusha najua kali la mchana kupumzika kivulini na kupoa ili kulinda afya na ngozi yangu vizuri.

Nilijifunza kuogelea baharini nikiwa mdogo. Nilifundishwa na kaka yangu mkubwa. Kabla ya kuingia majini, huwa tunaangalia usalama kama vile kina cha maji, mawimbi makali na mikondo ya maji. Pia, tunaangalia usafi wa maji na kuhakikisha hatuogelei pekee yetu ili kuzuia hatari ya kuzama.

Kitabu kilicho baki akilini mwangu ni riwaya takadini. Nilichokisoma miaka miwili iliyopita kinahusu kijana albino aliyekabaliwa na unyanyapaa lakini akashinda changamoto kupitia ujasiri kimwambia kila mtu anaye pitia nyakati ngumu za kukataliwa ili apate matumaini. Ni kitabu kinacho fundisha uvumilivu, upendo na utu katika jamii yetu leo.

Kwangu mimi, kujiajiri ni bora zaidi kwa sababu kuna nipa uhuru wa kufanya maamuzi na kutimiza ndoto zangu. Kuajiriwa, unatoa mshahara wa uhakika na bima ya afya. Huku biashara binafsi ikileta fursa ya kukuwa kifedha na kubadilika. Kujiajiri, kuna nifaa zaidi kwa kuwa ninapenda kusimamia muda wangu na kujenga kitu kinacho ni miliki kika milifu.

Kila asubuhi, mimi huanza siku kwa kufanya mazoezi ya kutembea kilomita tano, kuzunguka mtaa wangu na kwenye hifadhi ya jamii. Huwa ninatembea na rafiki yangu wa karibu ili kutiana moyo. Mazoezi hayaya haraka mazingirani hunisaidia kuchangamsha mwili kupunguza msongo wa mawazo na kujiweka tayari kikamilifu kwa ajili ya majukumu ya siku.

Kwetu mama aliyejifungua anapata uangalizi maalumu kutoka kwa mama yake wakwe au majirani. Anasaidiwa kazi zote za nyumbani ili apumzike kikamilifu kwa muda wa siku arubaine. Wakati huu, yeye hulishwa vyakula vyenye rutuba kama supu ya nyama, mturi na uji wa moto ili kurejesha nguvu na kuzalisha maziwa ya kutosha.

Nilijifunza kupika kutoka kwa mama yangu aliyekuwa akinielekeza jikoni. Tangu nikiwa mdogo. Chakula changu cha kwanza kupika kilikuwa wali na maharagwe. Lakini wali uliiva kupita kiasi na kuwa laini sana. Ingawa haukukamilika vyema. Familia yangu ilinishukuru. Kunisifu kwa juhudi na kunipa moyo wa kuendelea kujifunza hadi nikajua kupika vizuri.

Sisi hupata samaki wa bichi kutoka ziwa Victoria kupitia soko letu la karibu. Ninapenda kuwapika kwa kuwakaanga kwanza kisha kuwatengeneza kwa mchuzi mzito wa nazi na nyanya. Nyumbani kwetu sisi hula samaki hasa nyakati za mwisho wa wiki ikiwa tumekusanyika pamoja kama familia ili kufurahia mlo huu mtamu na wenye lishe sana.

Ndiyo, ninapenda sana kucheza michezo ya ubao kama vile bao na kabi michezo hii hunipa fursa nzuri ya kuchangamsha akili, kujifunza mbinu mpya za ushindi na kufurahia muda wa ubora pamoja na familia na marafiki zangu. Wakati wa jioni au siku za mapumziko.

Kwa mawazo yangu, utu ni kuwajali na kuwa heshimu wengine. Inadhiirisha utu kwa kusaidia wenye mahitaji na kusikiliza kwa huruma. Nimeona mifano kama jirani anayelea watoto wa mtaani na watu wanao shirikiana kwenye msiba. Mifano hii inatufundisha kuwalea watoto kwa kuwafunza kushiriki vyakula, kuheshimu, wakubwa na kuwaonyesha upendo kwa kila mtu bila ubaguzi.

Kazi ya kuwa hudumia wagonjwa inahitaji moyo nakujitolea. Zamu zetu, mara nyingi ni ndefu, zikiwemo za usiku na siku za mapumziko. Jambo ngumu zaidi ni kushuhudia mgonjwa akiteseka au kupoteza maisha. Hata hivyo, tunasaidiana sana kama timu ya wauguzi na madaktari. Tukitiana moyo na kushirikiana ili kutoa huduma bora.

Mtu anapo hamia mjini, maisha yanakuwa ya haraka na ya gharama kubwa. Mimi binafsi, ninakosa utulivu wa kijijini, hewa safi na ujirani mwewa. Hata hivyo, huduma za afya, husafiri na fursa za kazi, zinakuwa rahisi kupatikana. Ninashauri mtu ajipange kifedha, awe na nidhamu ya matumizi, na ajifunze kuendana na kasi ya mjini.

Ninaamini mchanganyiko wa lishe bora na kazi za mwili humsaidia mtu kuishi muda mrefu. Pia familia na jamii hutoa amani na usaidizi wa kiakili. Mfano mzuri kwangu ni bibi yangu. Anakula vyakula vya asili, anafanya kazi ndogo za shambani na anazungukwa na upendo wa familia. Jambo linalomfanya awe na afya tele.

Hekima kuu niliyojifunza maishani ni kwamba subira na unyeyekevu ni nguzo za mafanikio. Maisha yanabadilika mara kwa mara. Hivyo, kujifunza kusikiliza wengine kuliko kuongea kunanipa busara. Pia kutunza utu na kusaidia wenye mahitaji huleta amani ya kweli moyoni mwangu daima.

Napenda zaidi chakula kisicho na mafuta mengi. Chakula cha aina hii hunifanya nijisikie mwenye afya, wepesi na nguvu siku nzima. Pia husaidia kulinda moyo wangu na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Napendelea mboga za majani, samaki wa kuokwa na matunda safi badala ya vyakula vya kukaanga.

Katika eneo letu, makabila mbalimbali yanaishi pamoja kwa amani na ushirikiano mkubwa. Tunashirikiana katia biashara, sherehe za kijamii na kusaidiana wakati wa shinda utofauti wetu wa kitamaduni unaleta utajiri wa lugha, vyakula na desturi. Hali hii inatufanya tuwe jamii moja yenye umoja, upendo na mshikamano dhabiti kila siku.

Nikifanya kosa kazini, mimi hukubali haraka bila kutoa visingizio. Mimi utathmini kilichotokea, huchukua hatua za mara moja kulirekebisha na kuwaeleza wenzangu au bosi wangu. Baadaye, mimi hujifunza kutokana na kosa hilo na kuweka mbinu mpya ili kuhakisha halijirudii tena katika utendaji wangu wa kazi.

Mimi hupata nafasi kwa kupiga simu hospitalini au kutumia mfumo wa mtandaoni. Huenda kuona daktari mara mbili kwa mwaka kwa uchunguzi wa kawaida. Jambo ngumu zaidi kwangu ni kusubiri kwenye foleni ndefu pamoja na wasiwasi wa kusubiri majibu ya vipimo kutoka kwa daktari.

Kwetu tunatumia sana mwarobaini na tangawizi. Mwarobaini hutibu homa na tumbo ambapo tunachemsha majani yake na kunywa maji yake machungu tangawizi hutumiwa kutibu mafua na kikohozi kwa kuisaga na kuichemsha pamoja na limau na asali. Dawa hizi za asili zimetusaidia sana kujitibu haraka nyumbani.

Mimi na majirani zangu hutunza uwanja na mazingira yetu kila mwisho wa wiki. Unafagia kupogoa nyasi na kuokota taka zote. Usafi huu ni muhimu sana kwani unazuia magonjwa, unaleta muonekano mzuri na unatupa mazingira salama na yenye hewa safi kwa watoto wetu kucheza na familia kupumzika.